Ndiyo, nafuatilia matukio ya kitaifa kwa sababu ndiyo mambo yanayogusa maisha ya kila siku ya watu. Unapoishi ndani ya nchi fulani huwezi kujitenga na kinachoendelea iwe ni siasa, uchumi, elimu, au hata michezo kila tukio li na athari zake, kubwa au ndogo kwa jamii nzima.

Kusubiri kwenye mstari si kitu napenda sana, lakini nimejifunza kukikubali. Mwanzoni hasaa mstari ukiwa mrefu au unaenda polepole unahisi kukosa subira kidogo unaanaza kuangalia saa kujiuliza kwa nini mambo hayatembei haraka au kufikiria mambo mengine ulioyapanga kufanya lakini kuna upande mwingine pia, wakati mwingine kusubiri kuna kulazimisha kupunguza muendo. Unapata dakika chache za kuwa peke yako na mawazo yako au unachunguza watu wanaokuzunguka kwa nina simu au kitu cha kunisumbua mawazo kusubiri kinakua raisi zaidi?

Kusherehekea siku kuu ni kitu kinachonifurahisha sana. Kwa sababu ni muda wa kuungana na familia, marafiki na hata watu wa jamii. Lakini kila siku kuu inafuata tofauti kulingana na aina yake na mahali ulipo. Kwanza huwa na maandalizi. Hii inaweza kuwa kuandaa chakula, kununuwa zawadi au hata kupanga mavazi maalumu. Hali ya maandalizi hufanya muda huo uwe maalumu, wakati wa siku yenyewe napenda kushiriki na familia na marafiki, kukula pamoja, kucheka na kushirikiana hadithi au kumbukumbu.

Mimi binafsi napenda takriban masaa nne hadi sita kwa siku mtandaoni. Mara nyingi ni kuwasiliana na watu kuangalia mitandao ya kijamii kusikiliza muziki au kujifunza kitu kipya siku nyingine yanaweza kuongezeka kidogo hasa nikiwa sina shughuli nyingi.

Inchi ambayo ningependa kutembea ni japan naitamani kwa sababu ina mchanganyiko wa kipekee wa teknolojia kisasa na tamaduni za kale niliwahi kusikia kwamba japan ni inchi safi sana hata barabarani na kwamba treni zao zinafika kwa wakati kabisa kuchelewa kwa dakika chache tu huchukuliwa kama kosa kubwa ningependa kuona tokyo yenye majengo marefu na taa nyingi milima ya fuji, mahekalu ya kali na sherehe za kitamaduni. Pia ningependa kuona kuonja chakula chao halisi kama sushi. Ninavyohisi nikifikiria safari hiyo najisikia furaha, msisimko na matumaini. Ni safari inayonifanya nihisi kama ningejifunza mengi kuhusu dunia na pia kuhusu mimi mwenyewe.

Hapana. Sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini ningependa kuwa nao. Ndege wanapendeza, sauti zao zinatuliza, na wanafanya mazingira ya nyumbani yawe hai zaidi. Ningefurahi hasa ndege wanaoimba asubuhi.

Napenda paka zaidi kuliko mbwa paka ni watulivu, wanajitegemea na wanapenda upendo bila kelele nyingi pia napenda namna wanavyopenda kukaa karibu kimya kimya lakini bado wanakuonyesha wamekuzoea.